Filamu ninayoipenda zaidi ni The Lion King. Kila nikiitazama narudi utotoni kabisa. Kuna kitu kuhusu safari ya simba kupotea alafu hujipata tena. Kinaniguza sana. Inanikumbusha maisha. Kwamba wakati mwingine unaanguka, unapotea lakini bado unaweza kurudi na kusimama na muziki wake.

Dio, nimeshawai kushiriki mashindano nakumbuka ilikuwa ni mashindano ya Hotuba Nikiwa shuleni. Nikuwa na wasiwasi sana mwanzo. Nikuwa ninatetemeka kidogo, lakini niliposimama mbele ya watu nikaanza kuzungumuza. Nika jisikia huru, haikuwa ata kuhusu kushinda ilikuwa ni kudithibitishia kwamba naweza.

Kwa kweli, napenda kuzungumza kuhusu siasa. Kwa kiasi fulani, sio kila wakati, lakini pale mazungumzo yanapokuwa ya heshima na ya kujenga. Na hisi ni muhimu, siasa zinaadhiri maisha yetu ya kila siku. Kuanzia bei sokoni, hadi huduma tunazopata. Kwa hiyo, nikizungumuza napenda zaidi kusikiliza mitazamo tofauti.

Hiyo, napenda kuiba, ingawa sii kwa sauti ya kujukwani sana, mara nyingi naimba nikiwa peke yangu nyumbani, au nikiendesha, hasa nyingbo nilizokulia, kuimba unisaidia kuachia mawazo, kama bila unapopumuwa kwa kina mba anda ya siku ndefu, ni kitu kinacho nirudisha kwenye hali ya utulivu bila ata kujitahidi.

Njia ninayotumia kupumzika mara nyingi ni kuchukua muda wangu mwenyewe bila kelele nyingi nikipata nafasi napenda kusikiliza muziki laini au kutembea taratibu jioni Nikitazama watu na maisha yanavyoendelea wakati mwingine hata kukaa kimya tu nikitafakari siku ilivyopita hunisaidia sana kuondoa mzigo wa.

Ndiyo napenda chakula kitamu sana siwezi kuficha hilo kuna fulani unayopata unapokula chakula kilichopikwa kwa upendo labda pilau au wali wa maharagwe ya nyumbani harufu tu inaweza kubadilisha siku nzima kwangu chakula si kushiba tu ni kumbukumbu kukaa pamoja ni faraja maana ya siku.

Napenda kufanya mambo rahisi tu na familia yangu. Hasa kukaa pamoja na kuzungumuza. Wakati mwingina ni kula chakula cha pamoja, tukicheka na kukumbusha andithi za zamani. Pia napenda kusafiri nao kidogo hau hata kukaa nyumbani tukitazama bilamu. Kwangu, icho kukaa karibu kusikilizana bila haraka. Ndicho kina nifanya familia ijisikie kama nyumbani.

Ndio, nimeshawai kununua tikiti za tukio, na mara nyingi huwa ni tamasha au onyesho la mziki, na kumbuka ile hisia ya kusubiri siku ifike, kama mtoto anavyo subiri siku kuu Unapopika unakutana na watu wenye shauku kama yako, unahisi ule umoja fulani, inakuwa zaidi ya tukio, inakuwa kumbukumbu, unayo beba kwa muda.

Wakati wa mapumziko ya mchana mara nyingi ujaribu kujitenga kidogo na kazi na kula kwa utulivu labda nikisikiliza mziki hau nikizungumza na wezangu kwa mazugumzo mepesi wakati mwingine natambea inje kidogo nipate hewa safi nijifange upya huo munda mfupi unisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu na mawazo yalio wanzi.

Ndiyo, nimeshawahi kujaribu cha kula cha kigeni. Na nikikumbuka nilipokula sushi, mara ya kwanza. Nilikuwa ni tofauti kabisa ya kilivyo nilichokizoea. Ladha ya samaki ngafi na mchele wa njia ili ya kipekee. Mwanzoni ilikuwa changamoto kidogo, lakini kadri nlivyokula zaidi. Nilipenda nchizi kile kipande kilivyo na andithi ya kepekea. Hilo lini nifundisha kuwa kufungua ladha mpya ni kama kufungua mlango watamaduni.

Kwa njia yangu, hujaribu kuweka akiba kidogo, kidogo, bila kujilazimisha sana, kila ninapo pata kipato, na jitenga sehemu kabla hata sijaaza kutumia. Nimejifunza kwamba, hata kiasikidogo kikihifadhiwa mara kwa mara, kinamaana kubwa baadaye, inanipa utulivu wa moyo, kama kujua kuna kitu kimewekwa pembeni kwa kesho isiyojulikana.

Kwa kweli, mimi sipendi kushirikiana sana na timu moja tu, lakini ikiwa nitazungumuzia timu bora ya mpira waki rugubi wa Amerikani, ningesema New England Patriots, imekuwa na historia ya kuvutia, nilipokuwa mdogo, nilisikiliza wazee wakizungumza jinsi walivyokuwa na mashindano makali, na jinsi wachezaji wake walivyojikita bila kuchoka.

Kwa kawahida na kaa hadi saa kumi usiku. Labda kidogo zaidi, au zaidi kulingana na kazi au shunguli za siku iyo. Nilipo kuwa mdogo, nilikuwa nikikaa mda murefu zaidi nikitazama. Television au kusoma. Sasa nimejifunza mwili unahitaji usingizi. Lakini bado kuna siku napata kuwa makini hadi saa kumi na nusu. Nikitafakali au kufanya mambo mandogo ya kibinafsi.